Ndiyo, napenda kuogelea kwa sababu ni shughuli inayosaidia kuhimarisha afya ya mwili, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya njisikie mtulivu. Kuogelea pia hunipa furaha na kunifanya njisikie nipo karibu na mazingira ya asili. Hasa, nikiwa majini.

Ndio huweka picha zangu mtandaoni lakini hufanya hivo kwa uangalifu mara mingi hueka picha zinazofaa na zenye maudhui mazuri kama kumbukumbu za hafla safari au kazi nilizo fanya. Pia, kujitahidi kulinda faraga yangu. Kwa kuchagua ni nachoweka hadharani na kuhakikisha picha hizo hazihathiri heshima au usalama wangu. Kwa ujumla, huona mitandao kama njia kushiriki kumbukumbu na kuwasiliana, lakini kwa mipaka na busara.

Napenda kuenda madukani asubui au mapema mchana kwa sababu wakati huo huwa hakuna msongamano mkubwa wa watu na mazingira huwa tulivu. Muda huu unifanya nipate nafasi ya kuchagua bidhaa kwa utulivu, kulinganisha bei na kufanya maamuzi bila haraka. Pia wauzaaji huwa bado na nguvu na huduma huwa bora. Kwa ujumla, kuenda madukani mapema hunifanya nijisikie mutulivu, nimeridhika na nimepanga vizuri siku yangu.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kuelewa vizuri malengo na mahitaji ya mradi. Wanzia kwa kukusanya tarifa, kujadili matarajio na kubaini matokeo yanayotarajiwa. Baada ya hapo, hupanga hatua ya utekelezaji, kugawanya kazi katika sehemu ndogondogo na kupanga ratiba ya muda. Pia huanda rasilimali zinazohitajika na inapohitajika. Kushirikiana na wengine ili kuhakikisha mradi unaanza kwa mpangilio, ufanisi na mwelekeo ulio wazi.

Natumia programu mbalimbali mara kwa mara kulingana na mahitaji yangu ya kazi na mawasiliano. Mara nyingi, hutumia WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka. Google Chrome kwa kutafta tarifa na kufanya kazi mtandaoni. Pamoja na Gmail kwa barua pepe. Kwa upande wa kazi na ubunifu, utumia Adobe Photoshop na Illustrator. Na kwa upangaji na kuhifadhi kazi, hutumia Google Drive. Programu hizi hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kuwasiliana vizuri na kusimamia majukumu yangu ya kila siku.

Ningependa kujifunza ujuzi wa programu za kompyuta zaidi, hasa programming, web development, na graphic design ya hali ya juu. Hii itaniwezesha kutoa suluhisho za kiubunifu, kuunda miradi bora na kukuza uwezo wangu wa kitaalamu. Zaidi ya hapo, ningependa pia kujifunza lugha mpya na mbinu za usimamizi wa muda. Kwa sababu hizi zitasaidia kuendeleza maisha yangu ya kitaalamu na kibinafsi. Na kunipa fursa zaidi za kushirikiana na watu mbalimbali duniani.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu, salama na watu wake ni wakarimu na wenye mshikamano. Majirani hushirikiana katika shughuli mbalimbali. Jambo linaloleta hali ya umoja na amani. Pia napenda kwa kuwa kuna huduma muhimu karibu kama maduka, shule na barabara nzuri. Hali inayorahisisha maisha ya kila siku na kufanya kuishi katika mtaa huu kuwa kuna pendeza.

Hapana, sivai miwani, lakini ninaifahamu na kuudhamini umuhimu wake kwa watu wanaohitaji kusaidiwa kurekebisha uwezo wa kuona au kujikinga didhi ya mwanga mkali wa jua, vumbi na uchovu wa macho, hasa wakati wa kufanya kazi kwa muda mrefu au kusoma.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki, hasa michezo ya nje kama mpira, kukimbizana na kuunda michezo yetu wenyewe. Pia nilifurahia kuchora, kusikiliza hadithi na kujifunza vitu vipya kwa kuuliza maswali mengi. Mambo ambayo yalichangia kukuza ubunifu na hamu ya kujua zaidi niliyo nayo hadi leo.

Kushirikiana na timu mimi ufanya mambo kadhaa muhimu. Kwa mfano na shirikiana mawazo yangu waziwazi, kusikilizo wenzangu na kusaidia pale panapuitajika. Pia ufanya kazi ya pamoja kwa kugawanya majukumu, kushirikiana katika kutatua changamoto na kuwakikisha kila mshiriki anahisi tamani yake. Kwa kufanya hivi, tunapata matokeo bora, timu inashirikiana kwa ufanisi na malengo ya pamoja yanafikiwa kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kula popcorn, hasa ninapokuwa napumzika au nikitazama filamu, kwa sababu ni vitafuno wa vyepesi, vitamu na vinavyonifanya nijisikie furaha. Zaidi ya hayo, popcorn ni rahisi kula, haina gharama kubwa na mara nyingi hufanya tukio lolote la burudani kuwa la kufurahisha zaidi. Huongeza hisia za furaha na utulivu na mara nyingi hunikumbusha kumbukumbu nzuri za kukaa na familia au marafiki. Kufurahia muda kwa pamoja.

Napenda wanyama wakufugwa, hasa umbwa na paka. Kwasababu ni wanyama wenye uaminifu urafiki na uwezo wa kuleta furaha kwa binadamu. Umbwa univutia kwa utii na ulinzi wao. Huku paka wakiwa watulivu na wenye haiba ya kipeke. Jambo linayo nifanya ni waheshimu na kuwapenda zaidi.